Kazi ambayo ninayoithamini kuzaidi maishani mwangu ni kukua baba ya mtoto wangu ni kazi nzuri kazi ulezi ambayo nafurahia kila jioni ninapoingia nyumbani nakuta mwanangu anafurahia nafurahia kwa majukumu yangu kama baba yake.